Ninashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na ufanisi kwa sababu ninaamini kuwa mteja nisehemu muhimu sana ya mafanikio ya kazi au biashara yoyote. Njia ninayotumia kuwahudumia wateja inalenga kujenga uaminifu, kuridhika na uhusiano wa muda mrefu. Kwanza kabisa, ninapoanza kushugurikia mteja, husikiliza kwa makini, husikiza kwa makini. Kumsikiriza mteja bila kumkatiza hunisaidia kuerewa mahitaji yake, halisi, malamiko yake au matarajio yake. Mara nyingi mteja anapotambua kuwa anasikirizwa, hujihisi, kuthaminiwa na kuhisi, amani, hata kabla ya kupata suruhisho. Kusikiriza kwa makini pia hunisaidia kuepuka makosa yanayotokana na kutasifisiri vibaya taarifa. Pili, hutumia lugha yaheshima na mawasiliano mazuri. Inahakikisha na msalimu mteja kwa adabu na mzungumzia kwa sauti upole na kutumia maneno ya nayoonyesha kujali. Hata pare mteja anapokuwa na hasila au kutorithika, hujitahidi kubaki mturivu na mwenye staha. Naamini kuwa namna unavyozungumza na mteja ina mchango mkubwa katika kumaliza au kuongeza tatizo. Jambo lingine muhimu ni kutoa taarifa sahihi na wazi. Napotoa maerezo kuhusu bidhaa, huduma au taratibu fulani, hujitahidi kuwa mkweli na wazi. Kama sijui jibu la swali fulani, huwa tayari kusema ukweli na kutafuta msaada baada ya kumpotosha mteja. Uaminifu huu hujenga imani na heshima kati yangu na mteja. Pia, najitahidi kutatua matatizo kwa haraka na kwa haki. Mteja anapokuwa natatizo, lengolangu ni kuhakikisha anapata suruhisho rinalofa ndani ya muda mfupi iweze kanavyo. Hii inaweza kuwa kwa kurekebisha kosa kutoa maelezo ya zaidi ziada au kuerekeza mteja kwa idara husika. Ninapashugulikia mararamiko kuona kama fursa ya kuboresha huduma badala ya kero. Kuheshimu tofauti za wateja ni sehemu nyingine ya mbinu ni nayotumia. Wateja hutoka katika mazingira tamaduni na mitizamo tofauti. Hivyo, kujitahidi kuwahudumia wote kwa usawa bila ubaguzi wowote. Hii hunisaidia kujenga twasira, chanya na kuonyesha taaluma katika kazi yangu. Mwisho, hujifunza kutokana na maoni ya wateja. Nikiwa tayedi kupokea pongezi au kosoaji, hujidhamini na kuboresha pare inapobidi. Maoni ya wateja hunipa mwongozo wa kujua ninachofanya vizuri na ninachopaswa kurekebisha. Kwa ujumura, ninashugurikia wateja kwa kusikiriza, kuwasiliana kwa heshima, kuwa mwaminifu, kutatua matatizo kwa haraka na kujifunza ki a siku. Njia hii hunisaidia kuwafanya wateja waridhike na kujenga uhusiano mzuri wa muda mrefu.

Mara nyingi natumia wifi, ingawa pia hutumia data ya simu kulingana na mazingira na mahitaji niliyokuwa nayo. Kila moja ina faida na changamoto zake na mimi hujitahidi kuchagua ile inayofaa zaidi kwa wakati husika ili kuhakikisha mawasiliano na shughuli zangu za kidigitalia inaendelea bila matatizo. Wi-Fi ndio ninayotumia zaidi nikiwa nyumbani au kazini. Sababu kuu ni kwamba ni nafuu zaidi kwa matumizi ya muda mrefu na mara nyingi ina kasi nzuri internet kupita kupitia Wi-Fi, ninaweza kupakua au kupaka faili kubwa kushiriki mikutano ya mtandaoni, kusoma habari, kutazama video au kufanya utafiti bila hofu ya kumaliza bando haraka. Wi-Fi hunipa uhuru wa kutumia interneti kwa muda mrefu bila kuhesabu megabaiti kila dakika. Faida nyingine ya wi-Fi ni utulivu wa muunganisho wake. Nikiwa mahali palipo na mtandao mzuri, Wi-Fi hunifanya nifanye kazi bila kukatika mara kwa mara. Hii ni muhimu kwa hasa kwa kazi au masomo yanayohitaji makini kama kuandika kufanya utafiti au kushiriki masomo ya mtandaoni. Pia, wifi hunisaidia kuunganisha vifaa vingine kama kompyuta, televisheni, chanja au tablet kwa urahisi. Hata hivyo, ninapotoka nje ya nyumba au kazini data ya simu huwa muhimu sana. Data hunipa uhuru wa kuunganisha na interneti popote nilipo bila kutegemea mtandao wa wifi wa umma ambapo ambao wakati mwigine unaweza kuwa dhaifu au sio salama. Kupitia data ya simu ninaweza kuwasiliana kwa haraka, kutumia ramani, kutuma au kupokea ujumbe na kufuatilia taarifa muhimu nikiwa safarini. Ngi ya data ya simu ni rahisi ya kubebeka inachangamoto zake. Gharama ya bando inaweza kuwa kubwa hasa kama mtu anatumia interneti mara kwa mara au kutizama video nyingi. Pia kasi ya data ya simu hutegemea eneo. Kuna maeneo ambapo mtandao ni dhaifu na intaneti huwa pole pole. Hii unilazimu kutumia data kwa uangalifu zaidi hasa ninapokuwa nje. Kwa sababu hizi mimi hujaribu kuchanganya matumizi ya wifi na data ya simu kwa busara, nikiwa nyumbani au kazini hutegemea wifi lakini nikiwa safarini au nje hutumia data ya simu kwa mahitaji muhimu tu. Pia huweka mipangilio ya simu ili programu nisizohitaji zisitumie data nyingi bila sababu kwa ujumla ninaona kuwa wifi na data ya simu zote ni muhimu katika maisha ya kisasa. Kila moja ina nafasi yake kulingana na mazingira. Kwa kuzitumia kwa usawa na kwa hekima, ninaweza kufurahia mawasiliano kazi na burudani bila usumbufu mkubwa au gharama zisizohitajika.

Ninaifathi pesa kwa nidhamu, mipango na malengo yaliyo wazi kwa sababu ninaamini kuwa kueka akiba ni msingi muhimu wa usalama wa kifedha na maendeleo ya baadaye. Kuifathi pesa si jambo rahisi kila wakati hasaa unapokuwa na mahitaji mengi lakini kwa mbinu sahihi inawezekana hata kwa kipato kidogo. Kwanza, uanza kwa kupanga bajeti yangu kabla ya kutumia pesa. Kuorodhesha mapato yangu na matumizi muhimu kama chakula, usafiri, kodi, na bili, na bili. Kupitia bajeti ninaweza kuona wazi ni kiasi gani kinabaki kwa ajiri ya kiba. Bajeti unisaidia kuepuka matumizi ya sio ya lazima na kunifanya nitumie pesa kwa uangalifu zaidi. Pili, huweka lengo maalum la kuokoa. Baada ya kusema tu, mimi nataka kuokoa pesa, hujiwekea malengo kama kuokoa kwa ajili ya dharura, elimu, biashara au mradi fulani wa badaye. Lengo linapokuwa wazi, unipa motisha ya kuweka akiba mara kwa mara. Najua pesa, ninazohifadhi zinakusudi hivyo, si rahisi kuzitumia ovyo. Njia nyingine ninayotumia ni kuweka akiba mara tu ninapopata kipato. Baada ya kusubiri mwisho wa mwezi, utenga kiasi fulani cha pesa mara moja. Hii unisaidia kuepuka kutumia pesa zote kabla ya kufikiria akiba. Ninachukulia akiba kama bili muhimu inayopaswa kulipwa kwanza. Pili hutumia njia salama ya kuhifadhi pesa, kama akaunti ya benki au mifumo ya akiba ya kidigitali. Njia hizi unisaidia kulinda pesa zangu na pia unifanya nisishawishike kidogo kuzitoa bila sababu. Wakati mwingine, hujiunga na vikundi vya kuweka akiba au miradi ya pamoja. Jambo linaloniongezea uwajibikaji. Kupunguza matumizi yasiyo ya lazima ni mbinu nyingine muhimu. Ujiuliza kabla ya kununua kitu kama ni hitaji au tamaa tu. Kufanya hivyo naweza kuokoa kiasi kikubwa cha pesa ambacho kingetumika bila mpangilio. Pia hujaribu kutafuta njia mbadala ya bei nafuu bila kupunguza ubora wa maisha yangu. Nakumbuka pia umuhimu wa akiba ya dharura. Hii ni pesa ninazoifadhi kwa ajili ya hali zisizotarajiwa kama maradhi, dharura ya familia au kupoteza kipato. Akiba ya dharura hunipa amani ya moyo kwa sababu najua nina kitu cha kunisaidia wakati wa shida. Kwa ujumla, ninahifadhi pesa kwa kupanga, kuweka malengo, kuwa na nidhamu na kutumia pesa kwa busara. Ndiyo si rahisi kila wakati, nimejifunza kuwa akiba ndogo lakini ya mara kwa mara inaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya baadaye.

Mara nyingi mimi ninaenda mahali ya kibanda mara katha kwa wiki. Lakini pia inategemeya ratiba ya shughuli ya kila siku. Kwa ujumla, ibada ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa sababu hutua faraja ya kiroho, mwongozo wa madiri na nafasi ya kutafakari. Kwanza kabisa, ibada huunda msingi wa maisha yangu ya kiroho. Mara ninapo enda mahali ibada nina nafasi ya kujiunga na mungu au nafasi ya kiroho ninayo hamini. Hii uniwezesha kupata amani ya ndani, kuondoa hofu au wasiwasi na kuenderea na shuguri za kila siku kwa moyo tulivu. Hii ni sababu kubwa ya kushiriki ibada mara kwa mara. Pili, mahali pa ibada ni mahali pa kutafakali na kutulia. Hapo ninaweza kuzingatia maisha yangu, mawazo yangu na malengo niliyoweka. Kuwa kwenye mazingira tulivu huku hunisaidia kupata mtazamo bora wa matatizo niliyokutana nayo au mamuzi ya muhimu ya nayoposwa kuchukuliwa. Hii inaboresha akiri na moyo kwa ujumla. Heitha kuenda mahali pa ibanda pia huni usiana na mshikamano wa kijamii. Mara nyingi mahali pa ibada ni sehemu ambapo watu wanakutona kushirikiana na kusaidiana. Kuwona wenzangu wakienda ibada huu kuna nitia moyo na kunifanya nihisi sehemu ya jamii ya kiroho. Ushirikiano huu unijenga na kunipa nguvu ya kiroho na kijami kwa wakati mmoja. Hata hivyo, mara ngapi ni naenda inategemea ratiba na shughuli. Wakati mwingine, siku za wiki ni chache sana zenye muda wakuenda mahali paibada kwa sababu ya kazi, shule au majukumu mengine. Lakini na jitahidi kuakikisha siachi kabisa kwa sababu na fahamu umuhimu wa kudumisha ibada mara kwa mara. Kwa baida ya watu hii inaweza kuwa mara moja au mbili kwa wiki. Lakini kwa wengine inaweza kuwa kila siku. Asa wakati wa maombi mahalumu au matukio ya kiroho. Kuenda mahali pia, kuenda mahali pa ibada pia unisaidia kujifunza na kuboresha maadiri yangu. Fundisho hotuba na mafunzo yanayo patikana mahali pa ibada unisaidia kuhelewa jinsi ya kushughulikia changamoto za maisha. Kushirikiana vizuri na wengine na kuwa mtu bora katika jamii. Hii ni faida kubwa ya kuendelea kuhudhulia mara kwa mara. Kwa ujumla, ninaenda mahali pa ibada mara katha kwa wiki, ijawa si kila siku kutokana na ratiba yangu. Kwenda ibada kuna nipa amani, msaada wakiroho, nafasi ya kutafakari na mshikamano wakijami. Ni sehemu ya maisha yangu ambayo siwezi kuachana nayo. Kwani uniwezesha kuwa na mtazamo bora wa maisha, moyo tulivu na nguvu za kukabiriana na changamoto za kila siku.

Ndiyo, napiga kura. Na kwa upande wangu, ni jambo muhimu sana kwa sababu ni njia ya kutoa sauti yangu kushiriki katika maamuzi ya inchi na kuwadhiri msakabali wa jamii yangu. Kura si tu taratibu ya kisheria bali ni haki na wajibu wa kila raia anayependa kuona maendeleo, haki na usawa katika jamii. Kwanza, napiga kura kwa sababu ni njia ya kushiriki katika maendeleo ya inchi, kila kura ina muhumu wake ata kama ni moja kati ya mamilioni. Napiga kura ili kuchagua viongozi wanaoweza kuongoza kwa haki, kuendeleza uchumi, kuboresha elimu, afya na miundo mbinu. Kushiriki katika uchaguzi ni njia ya kuhakikisha kuwa mawazo na matarajio yangu kuhusu maendeleo ya inchi yanahesabiwa. Kura yangu ni sehemu ya kuunda mfumo unaotawala kwa uwazi na uajibikaji. Pili, napiga kura ili kuadhiri maamuzi ya kisiasa. Kura huniwezesha kuchagua wale wanaongoza na kueka sera zinazoendana na matarajio ya wanainchi. Bila kushiriki kwa kupiga kura ningekua mtazamaji tu. Bila sauti ya kweli, hii inaweza kusababisha maamuzi yasiowakilisha maslahi ya wanainchi wengi. Kwa hivyo, kura ni njia ya kuhakikisha kuwa sauti yangu inasikika na ina nguvu kisheria. Aidha ninapiga kura kwa sababu ni nafasi ya kujitambulisha kama raia mwenye haki na wajibu. Kushiriki katika uchaguzi umenifundisha umuhimu wa uwajibikaji, nidhamu na mshikamano waki jamii. Ni njia ya kujifunza kuhusu mfumo wa kisiasa haki za wanainchi na wajibu wa kila mtu kuendeleza amani na maendeleo katika inchi. Kupiga kura ni ishara ya kuwa, mimi ni raia anaye ajali maslahi ya jamii na anayetaka kuona mabadiliko chanya. Kwa upande mwingine, napiga kura pia ili kushirikiana na jamii yangu. Kuangalia maswala ya uchaguzi, kujadili, wangombea na kushiriki, mijadala ya kisiasa, kuna saidia kuongeza ufahamu na mshikamano wa kijamii. Ni njia ya kujenga jamii yenye maarifa na ya kisiasa na yenye ushirikiano. Adi wanainchi wengi wanashiriki, jamii inakua na mfumo wa uwajibikaji na uwazi. Ninaelewa pia kuwa ni muhimu kuchagua kwa busara. Hii inamanisha kuchunguza wagombea, sera zao, kistoria ya viongozi na adhali za maumuzi yao. Napiga kura bada ya kufikiria vizuri kuzingatia maadili na kuchagua kile ambacho kinaweza kuleta manufaa makubwa kwa wengi. Si kwa maslahi yangu pekee. Kwa ujumla, napiga kura kwa sababu ni haki, wajibu na nafsi ya kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya inchi. Kura yangu ni sauti yangu, njia ya kuadhiri wa maamuzi na ishara ya uajibikaji kwa jamii ya kisiasa. Napiga kura kwa hekima, kwa uangalifu na kwa kujua kuwa kila kura ni muhimu. Kupiga kura si tu haki yangu mbali ni fursa ya kuchagua, kuchangia mstakabali mazuri kwa jamii na taifa. Sisi ya hapa Kenya tutapiga kura mwaka ujao.

Ningependekeza kueleza nguvu zangu kazini kwa mtazamo wa kazi, stadi na sifa za kibinafsi zinazosaidia kufanikisha majukumu yangu. Kila mfanyikazi ana nguvu zake za kipeke na zangu zimekua msaada mkubwa katika kufanikisha kazi, kushirikiana na wenzangu na kushugulikia changamoto. Kwanza kabisa, moja ya nguvu yangu kubwa ni nidhamu na uajibikaji. Ninapopewa kazi, uchukua jukumu yangu kwa makini mkubwa na kuhakikisha kwamba majukumu yangu yanakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotarajiwa. Nidhamu hii inanisaidia kuunda uhusiano wa kuwaminiana kati yangu na wenzangu au wasimamizi wangu. Ninaamini kuwa mtu asie na nidhamu kazini mara nyingi huchangia ucheleweshaji au matatizo. Hivo, uwezo wangu wakushikilia nidhamu ni nguvu ya msingi. Pili, uwezo wa kushirikiana na kufanya kazi kwa timu ni nguvu nyingine muhimu. Ninapo shirikiana na wenzangu, ninaweza kutoa mawazo, kusikiliza maoni ya wengine na kusaidiana kufanikisha kazi. Hii ni muhimu hasa katika miradi ya pamoja ambapo mafanikio yana tegemea mshikamano wa kikundi. Uwezo wangu wakushirikiana unahakikisha kuwa kazi inafanyika kwa ufanisi, migongano inatulia na heshima na kila mmoja anahisi kuwa sehemu ya timu. Aidha nina nguvu ya kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima. Kwa kuwa mawasiliano mazuri ni msingi wa kazi yoyote, uwezo wangu wakuelezea mawazo kuelewa mahitaji ya wateja au wenzangu na kutoa majibu yenye maana hunisaidia kushughulika changamoto kwa haraka. Hii ni nguvu inayoongeza ufanisi kazini na kupunguza makosa au kutoelewana kati ya wafanyikazi. Kila mfanyikazi pia anahitaji uvumilivu na uwezo wa kushughulikia changamoto. Na hii ni moja ya nguvu zangu muhimu. Katika mazingira ya kazi mara nyingine kunatokea changamoto, vikwazo au migongano. Uwezo wangu wa kubaki mtulivu, kutafuta suluhihsho na kushughulikia na matatizo kwa busara, huchangia kutengeneza mazingira mazuri ya kazi na kuhakikisha kuwa kazi zinaendelea bila usumbufu mkubwa. Kwa ujumla, nguvu zangu kazini ni nidhamu na uwajibikaji, kushirikiana kwa timu, mawasiliano bora, kupanga muda na uvumilivu. Nguvu hizi hufanya niwe mfanyikazi bora, mwenye ufanisi na anaye ajali maendeleo ya timu na shirika kwa ujumla. Kutambua na kutumia nguvu hizi unisaidia kufanikisha majukumu yangu kwa njia bora na kujenga sifa nzuri kazini.

Napenda kusoma na kuandika, lakini kama ningechagua kati ya viwilihivyo, ningesema napenda kusoma zaidi. Huku uandishi ukiwa njia ninayotumia kueleza yale niliopata kupitia usomaji. Shughuli hizi mbili zina uhusiano wa karibu sana, na zote hunisaidia kukuza maarifa, mawazo na uwezo wa kujieleza. Kwanza napenda kusoma kwa sababu hunipanua maarifa na mtazamo wa maisha. Kupitia kusoma vitabu, makala, magazeti au hata hadithi fupi najifunza mambo mapya kila siku. Kusoma hunipeleka katika ulimwengu tofauti kunifanya nifahamu tamaduni nyingine historia, sayansi na uzoefu wa watu mbalimbali. Hata kama siwezi kusafiri kimwili, kusoma hunifanya nisafiri kiakili na kufungua mawazo yangu. Pili, kusoma hunisaidia kuboresha lugha na msamiati. Ninapokutana na maneno mapya na miundo tofauti ya sentensi, huongeza uwezo wangu wa kuzungumza na kuandika kwa ufasaha. Hii ni muhimu sana katika masomo, kazi na mawasiliano ya kila siku. Kadri ninavyosoma zaidi, ndivyo ninavyokuwa na ujasiri zaidi wa kujieleza kwa maneno sahihi. Hata hivyo ninaipenda sana, ninapenda pia sana kuandika kwa sababu ni njia ya kutoa mawazo, hisia na mitizamo yangu binafsi. Kuandika hunipa uhuru wa kueleza kile kilicho moyoni mwangu, bila hofu ya kuhukumiwa. Ninapokuwa na mawazo mengi kichwani au hisia nzito, kuandika hunisaidia kujipanga na kupata utulivu wa akili. Ni kama kuzungumza na nafsi yangu mwenyewe. Kuandika pia hunisaidia kufikiria kwa kina. Ninapolazimika kuyaweka mawazo yangu kwenye maandishi kulazimika kufikiria kwa mpangilio, kuchambua hoja na kuchagua maneno kwa umakini. Hii hunijenga kiakili na kunifanya niwe mtu mwenye hoja zilizo wazi aidha kuandika uniongezea ubunifu hasa ninapoandika insha hadithi au maoni yangu binafsi. Kwa jumla, napenda kusoma kwa sababu hunifundisha, huniburudisha na hunipanua upeo wangu wa mawazo. Kusoma na kuandika kwa pamoja hunifanya niwe mtu kamili zaidi, kielimu na kiakili. Ingawa kusoma ndiko ninapoendelea ninakopendelea zaidi ninamini kuwa kusoma na kuandika ni kama pande mbili za sarafu moja. Zote ni muhimu na haziwezi kutenganishwa katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kula inje ya nyumba katika maeneo, tulivu, safi na yenye huduma nzuri. Kwa sababu kula inje si tu usuwala la chakula, mbali pia ni uzoefu wa kupumzika, kubadirisha mazingira na kufurahia muda. Napochagua mahali pa kula huzingatia mambo kadhaa kama usafi aina ya chakula mazingira na jinsi wateja wanavyo hudumiwa. Kwanza kabisa napenda kula katika mikahawa midogo ya kawaida ilio karibu na ninapoishi au kufanya kazi. Mikahawa hii mara nyingi inachakura chanyumbani chenye radha ya asiri kama wali, ugali, mboga na ainambarimbali za protini. Kinacho nivutia zaidi ni kwamba chakula huwa safi bei nafuu na wahudumu ni wakarimu mikahawa hii hunifanya nijiskie kama niko nyumbani hasa pale ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Piri, napenda kura katika mikahawa au hoteli tulivu wakati ninapotaka kupumzika au kujizawadia baada ya kazi ngumu. Maeneo haya hua na mazingira mazuri, viti vya kustarehesha na huduma ya heshima. Ninapokuwa hapa sipendi haraka na penda kufrahia chakura polepole kuzungumza na rafiki au familia au hata kukaa peke yangu nikitafakari. Mazingina mazuri hunifanya nifurahie chakula zaidi. Pia ninapenda kura katika maeneo ya wazi kama bustani au sehemu zenye maandhali ya asili. Hasa mwishoni mwa wiki, kula nje huku nikiwa na hewa safi, nikiona miti au maandhali ya kuvutia hunipa utulivu wa kipekee. Hata chakura cha kawida kinaweza kuonja kitamu zaidi kinapoliwa katika mazingira mazuri. Maeneo haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda wangu vizuri. Wakati mwingine, napenda kula katika vibanda vya chakura au maeneo ya chakura cha mtaani. Ingawa si kira mara, maeneo haya hunipa ratha halisi ya vyakura vya jamii. Chakura cha mitaani mara nyingi hua na ratha ya kipekee na kuhutarishwa kwa njia ya kitamaduni. Hata hivyo, nazingatia sana usafi na huchagua maeneo ninayoona nisalama na yanayozingatia afya. Ninapokuwa na marafiki au familia, napenda kura katika maeneo yenye nafasi ya kukaa pamoja na kuzungumza. Kwangu, kura nje ni pia kuhusu mazungumuzo vicheko na kujenga mahusiano. Hivyo, huchagua mahali ambapo kelele si nyingi sana na watu wanaweza kuzungumuza kwa utulivu bila usumbufu. Kwa ujumra, napenda kura nje ya nyumba mahali paripo safi, turivu na penye chakura kizuri pamoja na huduma ya heshima. Iwe ni mikahawa midogo wa karibu hoteli au eneo la wazi muhimu kwangu ni kupata chakura kitamu, mazingira mazuri na uzoefu, unaonifanya nijisikie vizuri. Kura nje hunipa mapumziko furaha na mabadiliko mazuri kutoka maisha ya kila siku.

Ninaposherehekea mwaka mpya, hulichukulia tukio hilo kama muda wa furaha, tafakari na mwanzo mpya. Si sherehe ya kelele pekee, bali ni wakati wa kujikumbusha safari niliyopita, kushukuru kwa yaliyopita na kujiandaa kisaikolojia na kiroho kwa mwaka unaokuja. Kabla ya mwaka mpya kuanza, hupenda kutamatisha mwaka wa zamani kwa utulivu. Mara nyingi hukaa peke yangu au na watu wa karibu sana nikitafakari mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Huandika mambo niliyofanikiwa, makosa niliyofanya na masomo niliyopata. Hii hunisaidia kuachilia yaliyopita bila kujilaumu na kuingia mwaka mpya nikiwa na akili iliyo wazi. Usiku wa mkesha wa mwaka mpya hupenda kuwa na familia au marafiki wa karibu. Tunaweza kula pamoja, kuzungumza, kucheka na kushiriki kumbukumbu za mwaka uliopita. Chakula kizuri huwa sehemu muhimu ya sherehe. Si kwa wingi wake bali kwa maana ya kushirikiana. Wakati mwingine tunasikiliza muziki tulivu au kuangalia vipindi maalumu vya kukaribisha mwaka mpya. Pale saa inapokaribia kuingia mwaka mpya huwa na wakati wa kimya badala ya kelele nyingi. Napenda kuchukua dakika chache za shukurani na maombi kulingana na imani yangu. Huu ni wakati wa kumshukuru mola kwa ulinzi, afya na fursa nilizopata. Na pia kuomba hekima na nguvu kwa mwaka unaokuja. Hii hunipa amani ya ndani na matumaini mapya. Baada ya kuingia mwaka mpya, huweka malengo na maazimio. Malengo haya hujikita zaidi katika kujiboresha badala na kujilazimisha. Naweza kujiweka lengo la kuboresha nidhamu kazini, kutunza afya, kuokoa pesa au kuimarisha mahusiano. Kuandika malengo haya ili niweze kuyakumbuka na kuyafuatilia hatua kwa hatua mwaka mzima. Siku ya kwanza ya mwaka mpya hupenda kuanza na utaratibu mzuri. Kuamka mapema kupanga siku yangu na kufanya jambo chanya kama kufanya mazoezi mepesi, kusoma au kusafisha mazingira yangu. Kuanzia mwaka kwa utaratibu hunipa hisia ya uthabiti na mwanzo mzuri. Pia hutumia mwanzo wa mwaka kuwakaribia watu muhimu maishani mwangu huaga heri ya mwaka mpya huomba msamaha pale panapohitajika na kuahidi kushirikiana kwa upendo zaidi. Hii hunisaidia kuanza mwaka bila mzigo ya kihisia. Kwa ujumla nasharehekea mwaka mpya kwa utulivu, tafakari, shukurani na matumaini. Ni wakati wa kujithamini kusherehekea uhai na kuanza ukurasa mpya wa maisha nikiwa na nia ya kuwa bora zaidi katika mwaka unaofuata.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunipa uturivu wa mwiri na akiri. Hasa baada ya siku ndefu yenye shuguri nyingi, kuoga kwa maji ya moto kwangu si swala la usafi pekee mbali pia ni njia ya kujitunza na kujipatia amani ya ndani. Kwanza kabisa, kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kupunguza uchovu wa mwili baada ya kufanya kazi nzito na au kutembea kwa muda mrefu. Misuri huwa imechoka na wakati mwingine huuma. Maji ya moto hunisaidia kuregeza misuli kuboresha mzunguko wadamu na kunifanya nijisikie mwepesi. Hisia ya joto inapunguza mwiri kunipa faraja kubwa sana. Pili kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati maji ya moto yanapotiririka, akiri yangu huturia taratibu. Mawazo mengi ya kazi changamoto za maisha au mambo yanayo nisumbua hupungua. Ni kama muda mfupi wa kutafakari na kujitenga na kelele za nje. Hata dakika chache za kuoga kwa maji ya moto hunifanya ni hisi na fuu kiakili. Tatu, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunisaidia kulala vizuri ni kifanya hivyo jioni au kabra ya kulala. Mwili wangu hutulia na usingizi huja kwa urahisi. Joto la maji husaidia mwili kuachiria mvutano. Hivyo hunifanya nipate usingizi mzito na wakutosha. Usingizi mzuri hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu siku inayo fuata. Pia kuoga kwa maji ya moto kuna faida kwa ngozi endapo kuna fanyika kwa kiasi. Maji ya moto hufungua vinywelo vya ngozi, hivyo husaidia kuondoa uchafu na mafuta ya rio kusanya. Hii hunifanya nijiskie safi zaidi hata hivyo nina hakikisha siogi kwa maji ya moto sana kwa muda mrefu ili kuepuka kuharibu ngozi. Kuna pia kipengelee cha faraja ya kihisia wakati wabaridi au mvua kuoga kwa maji ya moto hunipa hisia ya joto na usalama hunifanya nijisikie nimejariwa na kujidhamini ni kama zawadi ndogo niliojipa baada ya siku ngumu. Hata hivyo ninafahamu umuhimu wa kusawazisha sikira wakati ninaoga kwa maji ya moto. Wakati wa joto kali, maji ya kawaida hunifa zaidi. Pia hutumia maji kwa uangalifu hili kuepuka matumizi kupita kiasi. Kwa ujumla, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu huniletea uturivu, hunipunguzia uchovu na msongo wa mawazo. Hunisaidia kulala vizuri na hunifanya njisikie vizuri kimwili na kiakiri. Ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kujitunza na kujiandaa kwa siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu na kuwa kiongozi wa kuaminika ndani ya shirika. Huku nikichangia kikamirifu katika maendereo ya timu na shirika kwa ujumra. Lengo hiri linahusiana na ukuwaji wa kitaaluma wa uwajibikaji na mshikamano wa kijamii ndani ya mahali pa kazi. Kwanza lengo langu ni kuboresha study zangu za kitaaluma. Nataka kuwa mtaalamu wa kazi yangu nikijua kila kipengere muhimu cha majukumu yangu. Hii inamaanisha kujifunza mbinu mpya, kutumia teknolojia ya kisasa na kupata ujuzi wa kipekee unaoweza kunifanya nimalize majukumu kwa ufanisi zaidi. Kuboresha study, kunisaidia kufanya kazi kwa ubora, kupunguza makosa na kuongeza thamani yangu kwa shirika. Piri, lengo langu la muda mlefu ni kuchukua nafasi ya uongozi au usimamizi. Si kwa sababu ni namba au cheo pekee, bali kwa sababu ni nafasi ya kusaidia wengine kwa mfano mzuri na kukahakikisha timu inafanya kazi kwa mshikamano. Kupata nafasi za uongozi kunanisaidia kushirikisha maarifa yangu na kuhamisha wenzangu kufanya kazi kwa ari na nidhamu aidha, lengo langu ni kuchangia maendereo ya shirika kwa kiwango kikubwa. Hii inamaanisha kuchangia kwa mawazo, mikakati, na utekerezaji wa miradi ambayo inareta matokeo chanya. Kwa kufanya hivyo, ninahisi kuwa mchango wangu una maana si tu kwa maendereo yangu binafsi bali pia kwa mafanikio ya shirika na wateja wake. Pia nataka kujenga jina na kuaminika na heshima kazini. Lengo langu ni kuwa mtu ambaye wenzangu na wasimamizi wanamtezama kwa heshima kwa sababu ya nidhamu, bidii na uadhirifu. Kuwa na sifa nzuri kunanisaidia kushirikiana kwa urahisi na timu mbali mbali na kunifanya niwe chaguo la kwanza pekee pale kuna changamoto au mradi muhimu kwa ujumla lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi wangu kuwa kiongozi wa kuaminika kuchangia maendeleo ya shirika na kujenga sifa ya heshima na nidhamu.